Mazingira ya kazi huwa mazuri na yenye tija pale panapo mahausiano mazuri kwa heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wafanyikazi pia kuna ushirikiano na kusaidiana na kuna uongozi unaosikiliza na kudhamini maoni ya watu. Pia mazingira ya kimwili, usafi na mpangilio mazuri, mwanga wa kutosha na hewa usafi na lamwisho vifaa vinavyofanya kazi vizuri.

Nikiwa na familia yangu mi hupenda kula na kuzungumza nao pia kuangalia filamu au vipindi nao pamoja kutoka matembezeni na pia kucheza michezo mbali mbali nao ili tujiburidishe.

Kitendo kizuri cha wema nishawahi fanya ni kusaidia wasiojiweza, wale ambao hawajiwezi. Niliwasaidia ili nijisikie vizuri na kujua kwamba wako salama bila tatizo lolote, na furaha yangu ni kuwasaidia.

Kitu ninachofanya kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupangilia kazi zangu, hapa naandika orodha ya kazi zangu za kila siku. Kisha mimi huweka malengo maalumu ya muda kwa kila kazi, na hatimaye hutumia vipaumbele, kazi muhimu kwanza, ndiyo ninayoifanya kwanza.

Ushauri ninge upenda kupea watu, ni kuwa waonyeshe upendo na usaidizi. Wanafaa wapee watu hisia za usalama na upendo, pia wasaidie watu bila kutoa fedha, wajulishe kuwa wapo watu, wanaoweka kipaumbele kwao.

Mimi huwashughulikia wateja wangu kwanjia tofauti la kwanza mimi huwasikiliza kwa makini hapa mimi huwasikiliza kwa makini ili wasikateta ma au kukata mteja na pili mimi huwaonyesha heshima na upendo hapa mimihutumia lugha ya heshima na tabasamu pia naepuka maneno ya kukejeli na kushtumu.

Changamoto ninazopitia kazini ni ile ya upunguvu wa rasilimali ukosefu wa vifaa muda au timu ya kutosha na pia ukosefu wa motisha wafanyikazi wanaweza kushindwa kuonyesha bidii bila kutambuliwa.

Ambaye aliyenifundisha jambo muhimu ni mama yangu huwa ananionyesha kuwa kusaidiana ni jambo nzuri na pia ni jambo ambayo inaonyesha kuwa unapenda na kuwadhamini wenzako wasiojiweza.

Ndiyo, mimi hupenda kuimba, hasa mimi hupenda kuimba ninapooga ama wakati ninapokuwa nimetulia. Mimi huimba ili niweze kujiburudisha.

Mimi hutambua udhaifu wangu kwa kufikiria sehemu ninayohisi sina ujumbe wa kutosha au inanipa changamoto. Pia udhaifu ninaoweza kuwa, kwa ujuzi wa kiufundi, ushirikiano na wengine, usimamizi wa muda au kuzungumza hadharani.